Mimi napenda sana wali wanazi na maharagwe hasa ukiambatanisha samaki wa kukaanga au kukua wa kupaka latha yake inanifanya nijisikie nyumbani ni chakula cha faraja na pia kinanishibisha sana.

Jambo la kwanza ni utambue tatizo kwa usahihi. Uelewe chanzo chake na nani au nini kina athiriwa. Jambo la pili chambue suluhisho. Zinazo wezekana. Tatu panga hatua jambo la nne shirikisha wenzako. Chagua hatua, fuatilia matokeo, alafu ujifunze siku zako za usoni.

Ndiyo kwa namna fulani. Sina vitu vya kimwili lakini nahifadhi maarifa, taarifa, mbinu na mawazo yenye dhamani ambayo inaniwezesha kuyatumia. Kwa mfano ninaeza kuhifadhi vidokezo vya kujifunza gitaa, kuhifadhi mbinu za kuchekesha.

Mafanikio ya kibinafsi ambayo ninadhamini kazini ni kama kukamilisha kazi changamano kwa usahihi. Kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi. Kupata matokeo ya nayo shuhudiwa.

Wakati wa wasiwasi, kuna katha za kusaidia akili na mwili kupumzika kama kupumua kwa kina. Kupumua kwa kina, kutafakari au kutulia, kuandika mawazo yangu, kupumzika na mtu wakaribu, shuguli za mwili kama kutembea kupumzika na kufanya kitu ninacho kipenda kama kusikiliza mziki, kuchora na kusoma vitabu.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga ninapenda chakula hiki kwa sababu ni cha asili kinachoshibisha na kina ladha nzuri sana hasa kikiliwa kikiwa ki moto. Ugali hupikwa kwa unga wa mahindi na maji hadi uwe mzito na laini. Samaki husafishwa mpaka chumvi na viungo kidogo kisha hukaangwa hadi uwe wa rangi ya dhahabu mara nyingi huliwa pamoja na sukumawiki au kachumbari. Nakumbuka mara ya kwanza kula chakula hiki nikiwa nyumbani niliandaliwa na mtu wa familia. Ndipo nikakipenda, nikapenda ladha yake na kuizoea huwa nikila mara kwa mara, hasa wikendi au siku ninapo. Taka chakula kinachonipa nguvu na kunifanya nijisikie nyumbani. Chakula hiki hunipa furaha, hunikumbusha familia na hunifanya nijisikie nimeridhika.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujifurahisha na kuonyesha hisia. Kucheza ngoma unifanya nisikie, furaha na huru. Hupunguza msongo wa mawazo. Hunisaidia mazoezi ya mwili. Huleta ushirikiano hasa unapocheza na wengine. Napenda aina mbalimbali za ngoma za, jadi, kisiasa na hata kucheza nyumbani kwa starehe tu.

Ninakumbuka mwalimu Amina ambaye alikuwa mwalimu wa Kiswahili. Alinifundisha kwa ustadi na kwa furaha na mara zote alituonyesha ushauku wa kujifunza. Nakumbuka alivyotuandalia mchezo wa maswali au mashindano ya hadithi na kila wakati tulifurahia na kujifunza na kwa pamoja. Alinihimiza kusoma kwa bidii na kujaribu kuelewa masomo zaidi badala ya kujibu kwa haraka.

Mchezaji ninayempenda ni Christian Ronaldo. Kwa sababu niwa kasi anachangamsha na ana mbinu za kuvutia. Anastidiza kipekee ujasiri bidii kwenye uwanja. Hufundisha umuhimu wa kazi ngumu na ushirikiano wa timu. Hisia ninapomuona mchezaji huyu akishinda na kupiga bao furaha mshangao na motisha wa kuendelea kufurahia. Mchezaji na mchezo naoupenda fanya furaha msisimko na motisha ya kushabiki.